Naam mimi napenda kutazama michezo haswa michezo ya inayo chezwa ulaya. Na michezo hiihu ni furahisha kabisa. Kwa sababu michezo hii kwanza mchezo wa soka huu weza kunifurahisha. Ni napoo na wachezaji wanapo kimbia uwanjani. Wakikimbia na mpira na kucheza ambayo ina furaisha. Naam kila wakati timu yangu inapo shinda mchezo huu. Mimi huweza kufurahia kabisa kwa sababu na penda, nikiona mambo ya kiwa mazuri. Mambo ya kiwa mema kabisa. Naamu.

Kama binadamu, sote tuna ile kazi moja ya nyumbani ambayo tunaiona tu, tunahisi kuchoka, hata kabla hatujaanza. Kwangu mimi kazi ninayoichukia kuliko zote ni kuosha vyombo. Hasa vile vya usiku vilivyo lala. Hizi hapa ni sababu, kwa sababu sipendi kazi hiyo, maji ya masalia. Hakuna kitu kinachokera kama kugusa mabaki ya chakula yalio lala, yalio lala maji kwenye sinki. Nihisia fulani ya utelezi ambayo inanifanya nisisimke mwili kwa kichefuchefu. Mzunguko na usioisha viombo viombo ni kama adui asiye kata tamaa. Unamaliza kuosha hivi sasa. Unageuka nyuma unakuta kikombe cha chai na sahani ya matunda vimesha panda tena sinkini. Ni kazi isio na mwisho. Mikono kuchakaa. Kukaa na mikono kwenye maji ya sabuni kwa muda mrefu, kunafanya ngozi iwe ya kapa na kupoteza ule ulaini wake, jambo ambalo mimi sipendi kabisa. Sufuria za kukwaruzua, kupambana na sufuria ilio unguwa ugali au mchuzi, wa nazi inahitaji nguvu kama unajenga ghorofa. Inachosha mtu na inakua, inachukua muda mwingi ambao ningeweza kutumia kusoma vitabu wa kuangalia nyota. Upangaji baada kuosha bado kuna ile kazi ya kuvikausha na kuvirudisha kabatini. Ukikosea kidogo tu unajikuta umevunja glasi unayoipenda. Hata hivyo kwa sababu ni lazima nyumba iwe safi huwa najiliwaza na kueka mziki mkali. Ninapofanya kazi hii.

Naam mimi hupiga picha mara nyingi, sana ninapoenda safari, huweza kupiga mazingira ambaye ninaipita. Mimi huweza kupiga picha ili kueka hifadhi ya mambo mazuri ambaye nimeweza kupatana nae. Kwa sababu mambo haya ninapokila wakati ninapokuwa na utulivu. Mimi huweza kuangalia mambo haya ambaye nilipiga picha nae na huwa ya kufraa na kufana sana. Kila wakati napokuwa na familia mimi huweza kupiga picha. Ili kuwa tu na ule umoja wa kifamilia naam.

Hapo unanigusa kwenye upande wa mitindo wa maisha. Uchaguzi wangu kati ya shati na tishati unategemea sana mazingira na kile ni nachotaka kufanya wakati huo. Naam hivi ndivyo ninavyozichikulia. Tishati, hizi ndizo chaguo langu namba moja kwa siku ya za kawaida na wakati wa mapumziko. Ni rahisi kuvaa hazibani na zinanipa uhuru wa kutembea na kukaa nikiwa nimejiskia mwepesi. Kama nilipivyokuelezea napenda kupumzika. Tishati ya pamba ni rafiki mzuri sana ninapotaka kutulia bustanini au kusoma vitabu. Mashati na nayotumia zaidi mambo ya hadhi za na kazi. Shati la mikono mirefu lililopigwa pasi vizuri. Linakupa mwonekano wa mtu anayejiamini na mwenye nidhamu. Hasa ni napokuwa kwenye mikutano au matukio rasmi. Pia nina mahusiano mazuri na mashati ya vitenge kwa sababu yananikumbusha historia na asili yangu. Naam.

Kuenda sinema ni moja ya mambo ninayopenda sana kwa sababu inanipa nafasi ya kusahau majukumu ya kila siku na kutazama kwenye hadithi nyingine kabisa. Kama binadamu, mimi hupenda kuenda sinema angalau mara mbili kwa mwezi. Hivi ndio utaratibu wangu wa kuenda sinema ulivyo siku za wikendi. Mara nyingi mimi huchagua kuenda jumamosi jioni. Hii ni baada ya kumaliza kuandaa ripoti zangu za kazi za wiki nzima. Hivyo naenda kumikiwa na akili tulivu aina ya filamu. Napenda sana filamu za kihistoria au zile za mafumbo. Yaani thrillers inanipa msisimko wa pekee kujaribu kutatua fumbo kabla ya filamu kuisha. Mapumziko ya burudani. Kwangu mimi kukaa kwenye giza la sinema huku nikisikia sauti kubwa na picha ngavu. Aina ya mapumziko ya kipekee yanayonifanya nitulie. Kumbukumbu naam, kuna harufu ya popcorn za siagi ambazo nikisikia tu nikiwa kwenye sinema inanikumbusha mara moja. Furaha ya utoto niliokuwa nayo nikienda kutazama katuni na wazee wangu. Baada ya kutoka sinema mimi hujihisi nimepata nguvu mpya na mawazo mapya ya kibunifu kama vile ninavyoishi kutoka meditation ya mchana.

Hii ni mada nzuri sana. Maana rangi huleta msisimuko na maana ya kipekee katika maisha yetu ya kila siku. Kama binadamu, mimi pia nina rangi ambazo zimebeba hisia na kumbukumbu nzito moyoni mwangu. Hivyo ndivyo ninavyoweza kue kuelezea kuhusu uhusiano wangu na rangi. Rangi ninayoipenda zaidi rangi ninayoipenda kuliko zote ni rangi ya blue hususan ni blue ya bahari au ya anga angavu. Inanikumbusha nini? Rangi hii inanikumbusha amani na uhuru usio na mwisho inanirudisha kwenye zile siku nilizokuwa nikitazama anga nikiwa mdogo. Nikijiuliza ulimengu unaishia wapi jua inanikumbusha utulivu wa maji ya bahari. Jamba ambalo linaendana sana na mbinu za kupumzika zangu kupitia meditation kitu ninachokimiliki cha rangi hiyo na vitu vingi vya rangi hiyo lakini nachokipenda zaidi ni tishati yangu ya blue ambayo mimi huivaa mara nyingi ninapokuwa nyumbani ikipumzika. Pia nina shajara ya rangi ya blue ambapo mimi huandika ripoti zangu za kazi na mawazo yangu ya kila siku. Inanifanya nijihisi vipi. Rangi ya blue inanifanya nijihisi mwenye utulivu na kujiamini. Nikizungusha na rangi hii Pressure ya kazi au dharura yeyote inapungua. Nikijihusisha nayo. Na akili yangu inakuwa kama vile ninavyojisikia. Nikisikia sauti ya mvua ikipiga paa. Ni wapi ninaiona rangi hii mara nyingi zaidi. Naiona rangi hii kila asubui ninapoamka na kutazama anga. Pia naiona kwenye ukuta wa chumba changu ambacho nimezipaka rangi hiyo. Ili nitengeneze mazingira mazuri ya meditation na mapumziko ya mchana. Rangi ni lugha ya moyo inayozungumuza bila maneno hivyo basi rangi ni nzuri.

Hii ni mada inayochochea sana ari ya maendeleo kibinafsi. Kama binadamu anayependa kujifunza na kudadisi mambo ya kimataifa. Kuna ujuzi mmoja ambao nige mekwa nimeutamani sana kwa muda mrefu. Ivi ndivyo ninavyoweza kuelezea kuhuzu ujuzi huu wa undani. Ujuzi gani ambao nigependa kujifunza? Ujuzi ambao ningependa kuufahamu na kwa ufasaha ni upigaji picha wa kitaalamu. Kwa nini ngependa ujuzi huu? Kwa sababu ningependa kuhifadhi kumbukumbu. Nataka kuwa na uwezo wa kunasa matukio muhimu kwa uzuri zaidi. Kama vilis nyota za usiku au hali ya hewa tulivu bsada ya mvua kunyesha. Ubunifu pigaji wa pichaa za sanaa. Unanifundisha kuona ulimwengu katika mitazamo tofauti na kudhamini rangi ya mwanga katika mazingira yanayonizunguka. Ni tiba ya akili. Kama ilivyo meditation. Kutafuta picha mzuri. Kuna itaji umakini. Na utulivu na hali wa ajla ya juu. Jambo ambalo linanisaidia kupumzika. Nitajifunza wapi na lini. Kozi za mitandaoni. Napata kutumia kompyuta yangu. Kufuata kozi za kidigitali. Wakati wa mapumzika ya mchana au jioni baada ya kazi. Mazoezi ya nje nitakuwa nafanya mazoezi ya kupige picha mtahani kwangu nikiwahusisha mjirani zangu na marafiki wanapokoja kunitembelea changamoto ambazo ninazotegemea na jinzi ni za kuzitatua garama za vifaa kamera nzuri ni gali inamu hivyo nimaaza kuifazi pesa kidogo kidogo kila mwezi ili nifikie lengo langu kuu la kununuwa vifaa bora ratiba yangu ya kuandaa ripoti za kazi inaeza kua ngumu. Kwa sababu kila mara nikianza kutumia kamera itakuwa na mambo mengi. Malengo yangu basda ya kujifunza. Natamani siku moja picha zangu ziweze kuelezea hadithi ya kusisimua kuhusu maisha asili na utamaduni. Ningependa kuona picha yangu ya kwanza ya anga la usiku ikiwa imipigwa kufundi wa hali ya ju. Zaidi ya yote ningependa kuanza kazi hii hivi karibuni ili niweze kububea na kuwa mwiledi wa kazi hiyo.

Naam, mimi hupenda kununua vitu mtandaoni. Haswa vyombo vyombo aina mbali mbali kwa sababu naweza kuvipata na vinakuanga vinauzwa kwa bei nafuu. Bei ambayo ni njema na nzuri. Mara nyingi mimi hununua manguo ambayo ni mazuri.

Nyama ninayoipenda ni nyama ya kuku, napenda nyama ya kuku kwa sababu huwa tamu kama halua. Na napenda nyama ya kuku kwa sababu naweza kula na vyakula aina ainati, vyakula kama chapati, vyakula kama ugali ambayo huwa tamu. Zaidi ya hayo nyama ya kuku huweza kufanya niwe mwenye furaha kabisa kwa sababu huwa tamu sana.